Ninapenda mkate wangano mzima sana kwa sababu unamanufa mengi kia afia ukilinganishwa na aina nyingine za mkate Mkate huu unanyuzi nyuzi nyingi ambazo usaidia mgenyo wa chakula na hunifanya nijisikie nimeshiba kwa muda mrefu Pia hunisaidia kudumisha afya nzuri na kunipanguvu za kutosha kwa shuguli za kila siku. Mbali na faida za kiafya, mkate wangano nzima unalatha nzuri, hasa unapochomwa kidogo. Napenda kuhukula pamoja na siagi, hasali, au hata mayai na chai ya asubui. Kwa hivyo huu ndio mkate ninaupenda zaidi kwa sababu nitamu unaafia na unafaa kwa mlo wa kila siku na ndiposa afiangu hiwe bora hua lazima nile mkate huu.

Usiku kabla ya kulala, huwa nafanya mambo ya kunisaidia kupumzika na kujiandaa kwa usingizi mzuri. Kwanza kabisa ya mimi huakikisha kazi au majukumu ya siku ya imekamilika. Kisha mimi uosha uso na kupigia mswaki ili kudumisha ustafi wa mwili. Baada ya hapo, napenda kukaa kimia kwa muda mfupi ni kiangalia simu au kusoma kitabu kidogo ili kupunguza mawazo. Pia mimi wakikisha kuwa nimeelekea ubafuni na kuoga mwili wangu wote Pia wakati mwingine mimi usikiliza mziki wataratibu au kufikiria mambo mazuri ya siku ili akili itulie Kabla ya kulala mimi wakikisha chumba kipo katika hali kitulivu na inyehe wa safi mambo haya unisadia kulala vizuri na kuamka nikiwa na nguvu siku inayofuata.

Ninaiona sera ya maadili na uadilifu wa kampuni kuwa muhimu sana kwa sababu Huongoza tabia za wafanyikazi na viongozi katika kutekeleza majukumu yao kwa njia ya haki na uwazi. Sera hii husaidia kuzuia vitendo vya rushwa, ubaguzi na matumizi mabaya ya madaraka. Jambo ambalo linalojenga mazingira ya kazi, yenye heshima na uaminifu. Kwa hivyo sera hizi ni muhimu sana. Pia sera hii huimarisha sifa ya kampuni mbele ya wateja na washirika wake. Kwani watu huamini zaidi, kampuni inayofuata maadili mema. Kwa hivyo ni vyema sana kuwa na sera ya maadili, ni muhimu kwa sababu huweka msingi wa utamaduni mzuri wa kazi na huchangia mafanikio ya muda mrefu ya kampuni Kwa hivyo kwangu mimi sera ya maadili na uadilifu kwa kampuni ni muhimu sana kwani huongoza tabia ya wafanyikazi na viongozi kwa jumla.

Ninapenda sana kutazama mchezo ya mpira wa mguu kwa sababu ni ya kusisimua na uleta watu pamoja bila kujali tofauti zote. Napenda kuangalia ligi mbali mbali kama ligi kuu ya England na mashindano ya kimataifa kwa sababu uonyesha vipaji tofauti na ushindani mkubwa. Kuangalia mpira, hunifanya nijisikie mwenye furaha na hunipa burudani baada ya shughuli za siku. Mbali na mpira wa miguu, pia napenda kutazama mchezo ya riadha, hasa mbio za masafa mafupi na marefu. Michezo hii hunivutia kwa sababu uonyesha nidhamu, bidii na uwezo wa mwanadamu kuvuka mipaka yake Kwa hivyo, mimi kwa jumla, michezo hunipa burudani, hunifundisha kazi ya pamoja, na unifanya nijihisi kuwa sehemu ya jamii. Kwa hivyo, kwangu mimi, michezo ya mpira ya miguu na michezo ya riadha, ndiyo michezo ambayo mimi hupenda kutazama kila wakati.

Napenda chai zaidi kuliko kahawa kwa sababu chai hunipa utulivu na unisaidia kwanza siku yangu kwa hali nzuri. Kwangu mimi, chai inalatha laini na inanipa nguvu taratibu bila kunifanya nijisikie na wasiwasi. Pia napenda kunywa chai asubuhi na pia jioni nikiwa na pumzika baada ya kazi. Chai inaweza kunyiwa kwa njia tofauti kama chai ya maziwa, chai ya tangawizi au chai ya rangi. Jambo ninaloifanya iwe ya kuvutia zaidi. Kwa hivyo, napenda chai kwa sababu inanipa faraja, utulivu na nisehemu ya utamaduni wa kila siku. Mimi huakikisha kuwa ninapoanda chai yangu, nimeianda kwanjia ya kuvutia na iwe na maziwa nyingi na viungo mbalimbali ambavyo vinafanya, ivutie na iwe na latha ile tamu kabisa.

Sherehe ninayoipenda zaidi ni sherehe ya krismasi kwa sababu huleta furaha, upendo na umoja kati ya familia na marafiki. Wakati wa krismasi huwa ni wakati ambao watu hukusanyika pamoja, kubadilishana zawadi na kushiriki chakula maalumu. Hali ya sherehe hii huwa ya amani na kufanya watu wakumbushane umuhimu wa kushirikiana na kusaidiana. Kwa hivyo kwangu mimi, sherehe hii ndiyo sherehe ambayo huwa naipenda sana. Huleta utangamano kati ya familia na marafiki kwa ujumla na uhakikisha kuwa upendo umedumu kati ya watu hawa. Pia napenda krismasi kwa sababu, huambatana na mapambo mazuri, mziki wa sherehe na mapumziko kutoka kwa shughuli za kila siku. Kwa hivyo ni sherehe inayotoa furaha na kumbukumbu nzuri, ndiyo maana huwa naipenda sana.

Ndiyo, mimi husoma gazeti mara kwa mara kwa sababu ninjia muhimu ya kupata habari za kuaminika kuhusu matukio ya nayoendelea nchini na duniani. Kupitia gazeti, ninaweza kufahamu maswala ya kisiasa, kiuchumi, kijamii na hata kiafya, jambo linalo nisaidia kuwa na uwelewa mpana wakinachoendelea katika jamii. Zaidi ya kupata habari, kusoma gazeti pia hunisaidia kuongeza maarifa na kuboresha uwezo wa kusoma na kuelewa lugha. Napenda sana kusoma makala za elimu, biashara, ajira na michezo kwa sababu hunipa taarifa zinazoweza kunisaidia katika maisha ya kila siku na kupanga mstakabali wangu. Pia, mimi hupata fursa ya kusoma maoni tofauti ya waandishi jambo linalo nisaidia kufikiria kwa kina. Kwa hivyo, kusoma gazeti nitabia nzuri kwangu kwa sababu hunifanya niwe na tarifa sahihi, huniwezesha kushiriki mjadala ya kijamii kwa uelewa na hunisaidia kuwa raia mwenye ufahamu mzuri kwa mambo yanayoadhiri maisha ya kila siku ya binadamu.

Napenda sana wanyama wa kipenzi kama paka na mbwa kwa sababu ni wapenzi wa uaminifu Wanaotoa furaha na hufanya nyumba kuwa na maisha zaidi Paka wanapenda kujichorea na kuwa huru jambo linalonifanya niwe na amani ninapowatazama wakicheza au kulala Mbwa kwa upande mwingine ni wapenzi wa uaminifu na hutoa hisia za usalama na urafiki wa dhati. Hata wanapokaribia na kuonyesha upendo wao kwa wanadamu. Bali na wanyama wa kipenzi napenda pia wanyama wa pori kama vile simba na pundamilia. Wanyama hawa hunivutia kwa uzuri wao. Uwezo wao wa kuishi katika mazingira magumu na jinsi wanavyo shirikiana katika jamii, ndivyo hunifurahisha sana. Wakati mwingine kwa mfano, utamuona simba akifanya kazi ya timu katika kuwinda au twiga akichota chakula juu ya mti kunavutia sana. Kwa hivyo, wanyama ninao wapenda ni wanyama kama mbwa na paka kwa sababu hutoa burudani, furaha na hata mafundisho wa maisha kama ushirikiano, uvumilivu na ujasiri. Na pia huwafanya watu wajisikie karibu na asili na hutoa faraja ya kipekee katika maisha ya kila siku.

Napenda kununua vitabu zaidi kuliko kila kitu kingine kwa sababu vitabu hunipa maarifa mapya hunifundisha mambo mbalimbali na hunisaidia kukuza fikra zangu kusoma vitabu hunifurahisha na kunipanua fahamu kuhusu dunia historia sayansi na hata hadithi za kifasihi zaidi ya hayo vitabu pia zinaweza kuzingatia jambo kwa kina kutoa burudani na mara nyingi hunifanya niwe na motisha ya kufikiria au kuandika napenda pia kununua vitabu vyenye vyakula vyenye ladha nzuri au vitabu na nguo zenye ubora mzuri hii ni kwa sababu kununua vyakula hunifurahisha mara moja na kununua nguo au viatu hunifanya nijisike vizuri na kunipa chaguo la mtindo wa kila siku kwa hivyo kwangu mimi kununua vitu ninavyopenda huzingatia kama vitu hivyo vitaleta burudani au hufanya maisha kuwa ya kuridhisha na kwa hivyo vitabu huwa vina changia katika sehemu hii pamoja na vyakula vyenye ladha na viatu na nguo vya kimtindo ya kisasa.

Napenda filamu za hadithi za kusisimua na za kuelemisha. Filamu hizi hunipa burudani lakini pia hunifundisha mambo mapya, mambo ya kihistoria, sayansi au tamaduni za nchi mbalimbali. Filamu hizi pia hunisisimua au hunitia kiwewe na pia hunifanya nishikwe na msisimko mbalimbali huku nikifurahia mambo ambayo yanatendeka kwenye filamu hizo. Filamu za kusisimua au za kutisha kidogo hufanya nishikwe na hadithi huku nafurahia ushindani, uchungu au msisimko unaotokea kwenye skrini. Napenda filamu za hisia na uhusiano wa kibinadamu kwa sababu huniguza kihisia na hunifundisha kuhusu changamoto na furaha za maisha kila siku. Filamu za komedia pia huleta furaha na kunifanya nitabasamu, jambo ambalo ni muhimu baada ya siku ndefu na shughuli mbalimbali za kazini. Kwa hivyo mimi napenda filamu ambazo zinaleta burudani na mafunzo katika maisha yangu.

Ndiyo, ndiyo nafahamu majirani zangu kwa kiwango fulani, napenda kujua majirani wangu, sio tu kwa sababu ya sehemu ya heshima ya kijami, bali kwa sababu ya kusaidiana, kuunda mahusiano ya kirafiki na usaidizi kwa pamoja. Tunaweza kushirikiana katika mambo madogo ya kila siku kama kusaidiana kubeba mizigo, kulinda mali na kubadilishana habari muhimu zinazohusu eneo letu. Kufahamiana na majirani hufanya jamii kuwa salama na yenye mshikamano. Napenda kuzungumza nao mara kwa mara kushirikiana katika sherehe au hafla ndogo na pia kuwasaidia pale wanapohitaji msaada Kwa hivyo ni vyema kufahamiana na majirani kwani humpa mtu hisia ya usalama, mshikamano na pia furaha ya kipekee kwa kuwa sehemu ya jamii na huleta mshikamano zaidi.

Mimi huitaji kusasisha vifaa vyangu mara kwa mara Lakini kila mara ninapopata sasisho muhimu au vya usalama huwa nahakikisha vinasasishwa Mara nyingi hivi hutokea kwa muda wa kila wiki au kila mwezi Kwa hivyo mimi huangazia kusasishwa kwa vifaa vyangu kutegemea wiki au mwezi kulingana na aina ya kifaa na programu zinazopatikana. Kwani ni muhimu kusasisha vifaa kwa sababu hunihakikishia kuwa zinafanya kazi vizuri, zinausalama wakutosha na zinaboresha utendaji wake Kusasisha pia hufanya kuwa na sifa za kisasa. Kama kipengele vya programu au ubora wa picha haraka kabla ya teknolojia kuendelea. Kwa hivyo ni vyema sana mtu kusasisha vifaa vyake kwani huleta ubora wa picha na huakikisha kuwa vimeendana na teknolojia ambayo imechipuka. Mimi hufanya hivi kuhakikisha vifaa vyangu vinasasishwa mara kwa mara ili niwe na uhakika wa kufanya kazi kwa ufanisi na kwa usalama.

Nimejaribu chakula cha kichina kilichopikwa kwa mtindo wao. Na ni chakula ambacho kilinivutia sana ladha yake ilikuwa ni ladha ya kipekee. Na ilikuwa ni ladha ya kitangawizi, vitunguu, pilipili na mchuzi wa soya. Chakula hiki, kilikuwa chakula chenye nguvu na kilinisisimua sana Hili lilikuwa uzoefu mpya kwani ladha zake hazifanani na vyakula vya kawaida vinavyokulwa nyumbani. Na kulikuwa na mchanganyiko wa viungo mbalimbali, ambavyo vinapunguza uchovu na kuongeza hamu ya kula. Nimejaribu pia pizza ya kiitaliano ya asili na nilivutiwa na mchanganyiko wake wa jibini tamu, mchuzi wa nyanya na toppings mbalimbali. Ladha yake ilikuwa laini na yenye tamu pamoja na jinsi chakula hicho kilivyopikwa, kilikuwa kimepikwa kwa umakini na kilifanya niwe na furaha ya kula chakula hicho. Kwa hivyo kujaribu chakula vya kigeni ni muhimu sana na ni njia nzuri ya kugundua ladha mpya. Na kupanua ufahamu wa utamaduni mbalimbali. Kwa hivyo kwangu mimi nimewahi kula chakula ya, cha kigeni.

Huwa nachaji kifachangu maramoja kwa siku au wakati muingine kutegemea jinsi ambavyo nimetumia na weza kuichaji marambili kwa siku. Kwa hivyo siku ninapokuwa ninakazi nyingi huwa ninatumia kifachangu kwa mudamurefu. Na hivyo huwa inanibidi nichaji kifaa, mapema, mchana au jioni ili kwa kikisha kifaa kinaendelea kufanya kazi bila kusimama gafla. Kuchaji kifaa mara kwa mara, kuna hakikisha betiri inadumu kwa mudamrefo na husaidia pia kuzuhia matatizo ya kifaa kama kupungua kwa utendaji au kushindo kuwaka gafla. Kwa hivo ni vema mtu kwakikisha kuwa hamechaji kifachake na kuwa ajachaji kwa muda mrefu au kwa muda mwingi kwani kinaweza kuwaribika.

Huwa nahifadhi pesa kwa kupanga bajeti na kuweka kiasi fulani kila mwezi bila kushughulikia mara moja Kwanza huwa ninaweka kipaumbele fedha vya matumizi ya kila siku kama vile chakula, usafiri na gharama za lazima kiasi kinachobaki mimi huchukulia na kuweka kwenye akiba au benki ili kuunda hifadhi ya dharura Mara nyingi ninaweka malengo maalum ya kifedha kama kununua kitu kikubwa au kupanga likizo na kugawa akiba hiyo ili kufanikisha lengo hilo. Napendelea kutumia njia za kidijitali au akaunti za benki zinazotoa ratiba ndogo ndogo ili pesa zangu ziweze kukuwa kwa muda. Kwa hivyo hifadhi ya pesa ni mchanganyiko wa nidhamu, upangaji na malengo ya kifedha Jambo hili linanisaidia sana na ni muhimu kwa kuwa mpango wa kifedha, huwa dhabiti na humfanya mtu kuepuka matumizi yasio ya lazima.

Likizo yangu ya ndoto ingekua kwa kisiwa cha tropiki, kilicho na ufweke nzuri, maji ya rangi ya blu yenye uwazi na hali ya hewa ya joto la kupendeza. Ningependa kutumia siku hiyo kupumzika kabisa ni kifurahia muanga wa jua kusoma vitabu na kuongelea katika bahari. Likizo hii pia ingeambatana na chakula kizuri cha kisiwa hicho, ikiwemo vyakula vyabaharini vilivyofreshi na matunda ya asili. Ningependa kufanya shughuli za burudani kama vile kupanda mlima ya karibu, kuzunguka kisiwa chaboti, kwa kuchukua picha za mandhari ya asili. Hii ingekua fursa ya kutenga muda na kuondoa mawazo ya kila siku Kwa hivyo kwangu mimi likizo ya ndoto ingekua na mchanganyiko wa utulivu, burudani na uzoefu wakipekee wa asili ambapo ningeweza kurejelea nguvu za mwili na akili na kuja nyumbani nikiwa na kumbukumbu za furaha zisizo sahaulika.

Mimi husherekea mafanikio ya timu kwa kushirikiana kifuraha pamoja na wenzangu na kutoa pongezi za dhati. Kwa mfano napenda kuzungumza nao kuwapongeza moja kwa moja kwa jitihada zao na kusherekea kwa hatua ndogo kama chakula cha pamoja au keki ili kuonyesha furaha ya pamoja. Hii husaidia kuimarisha mshikamano na kufanya kila mshiriki ajisikie kuthaminiwa. Mara nyingine napenda kusherekea kwa kutambua mafanikio hadharani. Kama kushiriki kwenye mkutano, wa timu au kutumia ujumbe wa pongezi, unaoonyesha kazi nzuri iliyofanyika. Hii inachochea motisha ya kila mtu na huunda hali ya kuendelea kufanya vizuri siku zijazo. Kwa hivyo kwangu mimi, huwa nahakikisha nimesherekea mafanikio ya timu kwa kushirikiana kwa pamoja.

Naam, nimewai kufanya yoga na imekua uzoefu mzuri sana kwangu. Nilianza kujaribu yoga kwa sababu nilikuwa nahisi mwili umechoka mara nyingi na mawazo ya muda msongo wa mawazo. Kwa hivyo, ilinibidi nianze yoga ili kupunguza msongo wa mawazo. Hata baada ya siku ndefu ya kazi. Mwanzo ni nilifikiri kuwa yoga ni kwa ajili ya watu wana nyambulika sana au wanaupenda sana mazoizi ya utulivu lakini nilipoingia nikaelewa kuwa yoga ni kwa kila mtu. Ilianza na mazoezi mepesi nyumbani kwa kufuta video fupifupi, hasazi lezi nasllenga kupumua, kunyoosha mwili na kutuliza akili. Kilitonibutia zaidi ni jinsi yoga inavyo kufundisha kuwa makini na pumzi yako Unapopumuwa kwa utulivu na kwa maksudi unahisi kama mzigo unapungua pole pole Baada ya mazoezi machache tu nilianza kuhisi na fuu kwenye mgongo na shingo au maeneo ambayo mara nyingi yalikuwa na maumivu Kadri nilivyoendelea niligundua pia kuwa yoga haibadilishi mwili tu bali pia akili inasaidia kuwa mtulivu, mvumilivu na kujitambua zaidi Sio lazima kufanya mikau, migumu, hata yale mazoizi ya msingi ya na faida kubwa Kwa hivyo, ninaweza kusema kuwa kufanya yoga kumenisaidia kuboresha wa afya yangu ya mwili na akili ni mazoezi ninaeopendekeza kwa mtu yeyote, anaitafuta njia rahisi lakini yenye maana ya kujitunza kupunguza msongo wa mawazo na kupata utulivu wa mwili.

Ningependa kuona maendeleo yanayoguza maisha ya binadamu mmoja kwa moja katika jamii. Hasa maendeleo katika elimu, shule zenye rasimali za kutosha, walimu wanaohamasishwa na fursa sawa kwa watoto wote bila kujali hali ya kifedha ya familia zao, elimu bora, huweka, msingi wa mkustakabathi mzuri wa jamii mzima. Ningependa pia kuona maendeleo katika ajira na ujasiri amali vijana wengi wanavipaji na mawazo mazuri lakini kukosa fursa au mtaji wakuanza Kiwepo mafunzo ya vitendo, mikopo nafuu na msaada kwa biashara ndogondogo jamii naweza kupunguza ukosefu wa ajira na kuongeza kujitegemea Ningependa pia kuona maendeleo katika huduma za afya na ambayo ni muhimu sana vitu vya afya vilivyo karibu venye vifaa vya wahudumu na wahudumu wakutosha vinaweza kuokoa maisha ya na kuboresha ustawi wa jamii afya njema humuezesha mtu kufanya kazi kusoma na kuchangia vyema katika maendeleo ya jamii Kwa hivyo kwa jumla ningependa kuona maendeleo katika mshikamano wa maadili ya kijamii watu kusaidiana kueshimiana na kushirikiana bila ubaguzi jamii yenye umoja usalama na mawasiliano mazuri huleta amani na maendeleo ya kudumu kwa wote.

Kumbukumbu ambazo ninazo za utotoni ni vile ambavyo na kumbuka tukicheza na marafiki wa mtaa hadi jioni bila wasiwasi wowote, ilikuwa ni wakati wa furaha zaidi. Tulicheza mpira wa mkopo, kuruka kamba au pia kukimbizana vichakani huku tukicheka kwa sauti. Ilikuwa ni furaha ya kweli bila simu wala teknolojia nyingi bali urafiki wa ubunifu kati yetu sisi wenyewe. Nakumbuka pia nyakati za kukaa na familia jioni, tukisimulia hadithi au kusikiliza wazee wakitupa ushauri na hekima ya maisha. Hadithi hizo zilifanya nijisikie salama na kunifundisha kuheshimu wengine kufanya kazi kwa bidii na kuwa mtulivu. Harufu za chakula nayo ilikuwa kinanipendeza na kunifanya kuhisi kuwa utangamano kati ya familia ni jambo muhimu sana. Nina kumbukumbu nyingi nzuri ni zile za kuenda kwenye shule nikiwa na hamu ya kujifunza na pia kucheza wakati wa mpumziko. Ingawa kulikuwa na changamoto ndogo ndogo kama kazi za nyumbani au kuogopa adhabu zilikuwa sehemu ya safari ya kunijenga. Kwa hivyo huwa ninakumbuka kumbukumbu hizi kwa njia ya furaha sana.

Ninatumia wifi ambayo inanisaidia kuhakikisha kuwa ninaweza kuenda katika sehemu mbali mbali ya mitandao Kwani ninapotumia data ya simu huwa inavizingizi vingi kwani siwezi kuenda katika sehemu mbali mbali ya mitandao Bali ninapotumia wifi ninamajukumu na ninaweza kuona hata video mbali mbali.

Ningependa kujifunza ujuzi mpya wa teknolojia hasa katika matumizi ya zana za kijiditali na ujuzi wa mtandaoni. Dunia inaendelea kasi sana kiteknolojia na kujifunza vitu kama uchambuzi wa data, matumizi bora za kompyuta au hata ujuzi wa akili bandia kunaweza kufungua fursa nyingi za kazi na ubunifu. Ningependa kujifunza lugha mpya kwa sababu lugha hufungua milango ya mawasiliano, utamaduni na uelewa mpana wa dunia. Kujua lugha zaidi ya moja hunisaidia kuwasiliana na watu wa utamaduni tofauti na kupanua mtazamo wangu wa maisha. Pia ningependa kujifunza ujuzi wa maisha kama usmamizi wa fedha ujasiriamali mdogo au mbinu bora za kupanga muda. Ujuzi huu unge niwezesha mimi kuendelea sana na ungenisaidia katika maisha ya kila siku na kunifanya nijitegemee zaidi.

Rangi ninayoipenda mimi ni rangi ya blue ninaipenda kwa sababu inanipa hisia ya utulivu, amani na kujiamini blue pia hunikumbusha anga na bahari vitu vinavyoleta hali ya kupumzika na kufikiri kwa kina ni rangi inayoowana vizuri na rangi nyingine nyingi na jambo hili hunifanya inivutie zaidi kwani ninaweza kutumia rangi hii pamoja na rangi nyingine zaidi.

Ninapoanza kazi jambo la kwanza ambalo mimi ufanya ni kupanga ratiba yangu na kuamua ni kazi gani muhimu zaidi inayohitaji kutimizwa. Maranyingi mimi ufanya kazi zinazohitaji umakini mkubwa au zile zile zenye muda mdogo wakukamilika kwanza ili kuhakikisha kwamba kazi muhimu hazishindikani. Baada ya kupanga mimi huanza na hatua ndogo ndogo ili kazi isionekane nzito. Huku nikihakikisha kila hatua inafanywa kwa makini na kwa muda unaofa. Pia napumzika kidogo katika kazi katika kila hatua ili akili na mwili ipate nafuu. Jambo hili linanisaidia sana kuboresha utendaji wa kazi kwa jumla. Kwa hivyo kwanjia hii napata uhakika kwamba kazi inakamilika kwa ufanisi na bila msongo wa mawazo na kuhakikisha kuwa kazi ili otendeka ni kazi bora zaidi.

Ndiyo nimewahi kushiriki mashindano katha katika maisha yangu kwa mfano nilishiriki mashindano ya michezo nilipokuwa shuleni na ambapo tulikimbiana kucheza mpira na kushiriki katika mashindano ya ubunifu kama vile kuigiza na kuimba Shindano hizi zilikua njia nzuri ya kujifunza kushirikiana na wengine kuhimiza ushindani wa kijenga na pia kujijenga ujasiri mbele ya uma. Michezo na ubunifu pia ni mewahi kushiriki mashindano ya kitalu kama vile mashindano ya maswala ya sayansi au hesabu. Haya ya linisedia kuongeza ujuzi wangu, wakufikiria kwa haraka na kupata mbinu mpia za kutatua matatizo. Kila shindano nililo shiriki lilikuwa na funzo lake kivyake.

Naam, mimi hupenda chakula kitamu kwani chakula kizuri, huniletea furaha na hunifanya nijisikie nimerithika. Hasa kinapopikwa vizuri na kwa upendo. Napenda vyakula vyenye radha mzuri lakini vilivyo na uwiano visiwe na viungo vingi kupitia kiasi wala mafuta mengi. Mimi hufurahia na kujaribu aina tofauti ya vyakula iwe ni vya asili au vya kigeni kwa sababu kila chakula kinaradha yake tofauti.

Ndiyo ninatumia video kwa mawasiliano mara nyingi, video husaidia kueleza mawazo na hisia kwa njia ambayo maandishi au simu haiwezi kufanikisha kikamilifu. Kwa mfano wakati napohitaji kuelezea jambo gumu au kushirikiana kwenye mradi, video inafanya maelezo kuwa wazi na rahisi kueleweka. Pia video hufanya mawasiliano ya kibinafsi kuwa ya karibu zaidi, hasa na familia au marafiki walioko mbali. Tunaweza kushiriki tukio kucheka pamoja na kufanya mambo tufauti kupitia kwa video. Kwaivo sii tu njia mawasiliano bali pia ni njia ambayo huimarisha uhusiano na kutoa hisia za karibu na wale tunaozungumza nao wakiwa sehemu mbali mbali.

Mafunzo ya kazi yalionisaidia zaidi ni yale yanayousiana na mawasiliano bora na usimamizi wa muda. Nimejifunza jinsi ya kuwasiliana kwa uwazi na wenzangu, kuelezea mawazo bila kuchanganya na pia kusikiliza kwa makini. Mambo haya yamenisaidia kuepuka makosa, kufanya kazi kwa ushirikiano na kuhakikisha kila mtu anafahamu majukumu yake. Pia mafunzo kuhusu teknolojia na zana za kidijitali imenisaidia sana. Kujua jinsi ya kutumia programu za kompyuta, zana za mtandaoni kumenirahisishia kazi, kunahifadhi muda na pia imenifanya nifanye kazi kwa ufanisi zaidi. Mafunzo mengi yale ambayo ni muhimu ni ufahamu wa afya na usalama kazini Kwani imenisaidia kuzingatia mwili na akili yangu wakati wa kazi imenifanya niepuke majeraha na kudumisha hali ya usalama kwa jumla Kwa hivyo mafunzo haya yote matatu yamenisaidia sana katika ufanisi wa kazi zangu ambazo ninafanya.

Ndiyo, nimewahi kutembelea ziwa au mto, na uzoefu huu umekuwa wa kupendeza sana. Kwani ziwa hunipa hisia ya utulivu, hasa wakati ambapo naangalia maji yaliotulia na upepo mwanana. Nakumbuka nikikaa kando ya ziwa, nikifurahia, mandhari, na nikisikiliza sauti za ndege na kupumzisha akili na hisia zangu. Pia ni wakati mzuri sana ambayo umenifanya niweze kuelewa kuwa kuna tofauti kati ya ziwa na mto. Mto una utofauti kidogo sana lakini bado ni mzuri. Maji yanayotiririka hunifanya nijisikie mwenye nguvu na kunikumbusha mwendo wa maisha. Wakati mwingine nikikaa karibu na mto huwa ninazungumza na nafsi yangu na huwa napenda nikiwa na marafiki au na familia na hunifanya nijihisi kuwa nina utulivu sana wa moyo na pia utulivu wa mawazo kwa jumla.

Ninapokuwa na watu ninawapenda na ninapofanya jambo ambalo linanipa maana hunifanya nihisi kuwa ninafuraha zaidi. Kwa mfano ninaposhirikiana na familia, tunapotangamana kwa sherehe mbalimbali au tunapotangamana katika mahusiano ya mafanikio madogo au makubwa huwa inanifanya nihisi kuwa nina furaha zaidi. Na hunifanya nifanikishe jambo linalokusudiwa kwa muda mrefu. Kama kumaliza kazi ngumu au ninapojifunza jambo jipya, pia hunifanya nihisi kuwa nina furaha. Kwa hivyo furaha kwangu mimi, hujitokeza ninapokuwa karibu na asili au ninapotembea kwenye bustani, ninaposikiliza wimbi la bahari, ninapotangamana na familia yangu. Mambo haya ndiyo hunifanya nijihisi kuwa nina furaha zaidi.

Nimewahi kusafiri kwenye mbuga za asili na milima. Mandhari hiyo ilikuwa ya kupendeza kwani kulikuwa na upepo msafi, kulikuwa na sauti za wanyama wa porini na haya yote yalinifanya niweze kufurahia na kuwa na utulivu. Nilipata nafasi ya kuenda kwenye maji ya bahari na fuko za mchanga mweupe ambapo nilifurahia kuongelea, kutembelea kando ya maji na kuangalia machweo ya jua Hio ni aina ya mahali pazuri ambapo nimewai weza kufika na yalinifurahisha sana.